Kwa kweri mi mafanikio ya timu waga na sherekea vizuri. Mifano kama inategemeana na timu nikasherekea timu yenye naoni ina manufaa kwangu. Kwa isipukuwa na manufaa. Inategemeana na timu yenyewe ambayo nataka nisherekea kuwa nawaza nikasherekea Mena yu amokar.

Kumbukumbu ambayo ninayo toka utotoni sidhani kama ni kumbukumbu muwimu sana but, ni kumbukumbu nyingi. Toka ututoni, maybe kama kumbukumbu nayokumbuka ni kwamba tumekua katika mazingira frani hivi ya fraha, ndo kumbu kumbu ambayo ninayo kubwa, tumekua katika fraha. Tukizaliwa wazazi wakitupenda ndio kumbukumbu kubwa ambayo mimi nimekuwa nayo katika.